Uzoefu ambao umewahi kunishangaza ni wakulala. Wakati walikizo, nilijipata ninauzoefu wakulala, asubuhi nsamka kama nimechelewa, baada ya kula chamcha na lala, na bada ya kula chajio vile vile nalala. Nilikuwa na wakati mungumu sana. Kwa sababu nilikuwa naona napoteza muda, nikilala. Nilikuwa naacha shughuli zingine.